Kwa maoni yangu, kipaombele kwa mawasiliano kinausisha jia na mbinu mbalimbali zinazo tumika kumboresha na kuimarisha ufanisi wa mawasiliano kati ya watu, taasisi au makundi tofauti. Mawasiliano ni msingi muhimu wa maisha ya kijamii, kiuchumi na kisiasa, kwani uwezesha uwelewa, ujirikiano na maendeleo ya pamoja. Kipawambele kinaweza kujumuisha teknolojia mbya, mbinu za mawasiliano na sera zinazoleanga kuagikisha ujumbe unafikia watu kwa njia mbora kwa wakati muafaka na kwa ufanisi mkubwa zaidi. Kwanza, maendeleo teknolojia ya mawasiliano ni moja ya kipawambele kikubwa kwa mfano ujio wa interneti, simu za mkononi na mitandao ya kijamii kumeleta mapinduzi makubwa katika jinsi watu wanawasiliana. Sasa habari na tarifa zinaweza kusambaza kwa haraka sana na kwa garama nafuu kuliko wawali. Hii imesaidia kupunguza umbali wa kijografia na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa. Teknolojia hizo pia zimesaidia sekita mbali mbali kama elimu, biyashara, afya na serikari kumboresha uduma za uma kwa njia ya kiendinjitali. Pia, kuna maendeleo ya mbinu za mawasiliano zinazo zingatia uwelewa wa watu na mazingira yao kwa mfano, matumisi ya luga raisi, maudhui yanayovutia na njia za mawasiliano za kisasa kama video, podcast na blogu vimekua vikiamasisha watu kushiriki zaidi kwenye minchandala na mazungumzo ii. Hii inasaidia kuondoa vizingiti, via luga na elimu na hivyo kuleta uwelewa mpana wa maswala mbalimbali na kijamii na kiuchumi. Viwango fia mawasiliano pia vimemboreshwa kwa kuwansisha sera na migakati inayolenga kwakikisha ujumbe unafikia walio walengwa wote mbila ubanguzi wa kijamii, kiuchumi au kisiasa. Mufano mzuri ni kuanzishwa kwa sera za usawa na kijinisia na upatikanaji wa luga za walengwa ili kwakikisha kuwa, mtu anapada nafasi ya kujieleza na kupokea tarifa muhimu.

Hili ni swali nilaloashiria umuimu wa simu za mtandaoni, simu za mkononi, katika maisha ya kila siku ya binadamu na jambo la msingi kuelewa kwa nini simu imekua ni sehemu muimu zaidi ya maisha yetu kuliko vifaa vingine pia mawasiliano au vifa vya teknolojia. Jibu la swali hili linaitaji kuangazia sababu kadhaa zinazofanya simu kuwa chombo bora zaidi, muhimu zaidi, na kinachotumika zaidi kwa watu wengi duniani kote. Kwanza kabiza, simu ya mkononi ni vifaa vya mawasiliano vinavyoweza kufikia na kuwasiliana na watu wengi kwa uraisi na haraka sana. Kwa kuwa na simu, mtu anaweza kuwasiliana na familia yake, marafiki, wafanyakazi, viongozi wa kisiasa na watu wengine bila kujali ubali wa kijagurafia. Hii inafaa simu kuwa chombo muhimu zaidi kwa mawasiliano ya kila siku. Hasa wakati wa dharura, matatizo, au hata kutafuta habari za tarifa muhimu kwa haraka. Pili, simu ya mkononi naitumia kwa sababu iko na uwezo mkubwa kuleta tarifa na huduma za kijamii moja kwa moja kwa mfanyikazi au mtumiaji. Kupitia simu, mtu anaweza kupata taarifa za habari matukio ya kisiasa, maendeleo ya kijamii, elimu na burudani. Kupitia programu na mitandao ya kijamii kama Facebook, Whatsapp, Instagram na Twitter. Watu wanashirikiana na kujifunza kutoka kwa wenzao popote walipo nduniani. Hii nafanya simu kuwa chombo muhimu zaidi kwa ujumbe wa moja kwa moja na kwa uraisi kwa kushiriki tarifa. Tatu, simu za mkono ni vifaa vya kisasa spinavyoweza kutumika kwa sababu shuguri nyingi zaidi za mawasiliano tu sasa simu ni vifaa vya kazi, elimu, burudani, biashara na hata uduma za afya. Mfano mzuri ni matumizi ya simu kwa kufanya biyashara mtandaoni. Kunjifunza na kutumia maudhui ya kindigitali. Kuangalia video za mafunzo au kupata uduma za afia kupitia programu za simu. Hii nafanya simu kuwa chombo kila siku cha uduma nyingi na ndiyo maana inatumika zaidi kuliko viafa vingine vya teknolojia.